Mimi mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale mafunzo ya akili mnemba, yani mafunzo ya mitandao, mafunzo ya kutaka kujua zaidi, mafunzo yani kutaka kujua kila kitu kutumia mitandao na kutumia teknolojia, hayo ndio mafunzo ambao ningependa kuwa nayo kazini na ambayo ningependa kupata.

Ana, mimi kwa sana sana, mimi napenda kusimamiana, yaani mimi napenda kusimamia kitu, niwe mimi mtu ambaye, yaani watu wanafaa kuni sikiliza, mtu ambaye nafaa kusema kitu ili watu wafuate, yani mimi sipendi kusimamiwa, napenda kusimamia kitu, napenda kitu kuona kitu kikienda murama na kienda njia ambayo mimi mwenyewe napenda.

Naam naam nimewahi kuenda kwenye tamasha ya mziki mimi wakati mwingi mimi hupenda kufanya sanaa wakati mwingi mimi hupendelea kuona tamasha za mziki. Wanafunzi wakiwasilisha jukwaani wanafunzi wakicheza sanaa wakicheza mziki miziki ambayo ni miziki ya kale miziki ambayo ni ya kisasa miziki pia ambayo ni miziki ambayo inayotakikana kuonekana na kila.

Mimi ninapoamka kila asubui mimi hupenda kukimbia. Mimi napenda kila asubui nakimbia ili kufanya zoezi. Kitu cha kwanza nafanya kila asubui ni kuamka na kwenda kukimbia hapo kwenye jumbalangu. Yaani napenda tu kufanya ili zoezi naenda pia kwenye gym asubui ni kiamka.

Naam mimi nanunua vitu kwa kutumia simu. Wakati mwingine mimi hupenda sana kwa kutumia simu. Kwa sababu simu inakupa ku save muda. Yaani simu inakupa haikupi huo wakati wa kwenda kutembea kununua huko madukani ama wapi. Simu kuwa za maduka ni mbaya lakini napendela sana kwa kutumia simu.

Siwezi sema kuwa napenda kuimba, lakini naweza sema kuwa napendelea kuimba. Wakati mwingine mimi, kuna wakati ambapo nakua nyumbani pekee yangu, naimba nyimbo, nyingine za kumsifu mungu, naimba nyimbo zingine pia za kujiburudisha, yaani napendelea tu kuimba.

Naam, naam, mimi sana sana natumia video kwa mawasiliano, kazini na pia shuleni. Shuleni walimu wanataka badala ya kwenda shule tutumie video kwenye mawasiliano ili tuonane na wao. Na pia katika kazi unajua kufanya kazi wakati mwingine badala ya kwenda kazini, unatulia tu nyumbani na unatumia video kwa mawasiliano.

Naam mimi nasaidia sana jamii yangu. Kuna wakati ambapo tunakutana katika mikutano ya jamii. Wakati mwingine tunaenda kutembea pammoja wakati mwingine tunasaidia kuchanga vyama vyama vya kanisa vyama vya kina mama vyakina baba napenda sana kusaidia jamii yangu kwa sababu ndio jamii ambayo ilinikuza na naipenda sana.

Mimi naweza kuambia hadithi kwezo kuhusu mji wangu wa kuzaliwa. Mimi nilipozaliwa na nikakua ni mahali ambapo kuna watu ambao wanaupenda. Watu ambao wanapenda wengine, watu ambao wana ile roho ya utu ile roho ya upendo. Na ninaweza kushiriki vitu vya kuf kuvutia huko. Mimu vitu vya kufutia nilivwana ni kule kupenda na ambako kukoko. Mambo mazuri ya ututoni ni wakati ambapo tulikuwa tunacheza na wenzangu ambao tulikuwa tunakuwa nao. Tulipenda sana kucheza mchezo wa majificho. Kitu ambacho kinafanya kuwa mamwini mjiuwa wangu kuwa maalumu kulikuwa pale yani ule upendo ambao watu wako nao. Wakati ambapo nataka kurudi pale ni wakati wa krismasi. Napenda kukumbuka kwenda uko wakati wa krismasi. Yani pia mimi nikaonyeshana ule upendo na nikaerudishia jaminyo kwa shukurani kwa kukunilea na kwa mtu mzuri.

Mimi kitu ambacho ni kipaumbele kazini kwangu kuwa mawasiliano ni mitandao ya kijamii. Napenda kuwasiliana na watu ama wafanyikazi wenzangu pale kazini kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Yani tunapata ambapo ni rahisi sana kuwasiliana na mitandao ya kijamii. Najuwa mitandao ya kijamii ndio rahisi kuwasiliana nao.

Mimi jinsi ambapo naanda ripoti za kazi ni nasaidiana na wezangu pale kazini. Yaani unauliza umefanya nini, unauliza pia umefanya nini. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaanda ripoti pale kazini. Tunatumia pia teknolojia, tunafanya research pale katika computers yetu.